Jioni kabla ya kulala, kitu ya kwanza naenda bafuni, naoga, na nikimaliza kuoga, napiga mswaki, after kupiga miswaki, nakuja kujipaka mafuta, alafu nasoma, kitabu changu, alafu nalala.

Kwa kweli, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inafanya kazi iwe rahisi. Teknolojia, najua ikona mambo mingi, mazuri na mabaya, lakini teknolojia ni mzuri na inafanya kazi iwe rahisi kwa kwa mitandaoni, inafanya unaelewa vitu.

Zoea nzuri lililo jenga ni tuseme upande wangu napenda kupika na mara nyingi na jikuta mitandaoni ya kijamii mbapo ni teknolojia na jifunza na jifunza ambazo vitu ambazo sijajua mimi mwenyewe naona mitandaoni na napata kusaidika So naona imeni jenga zaidi.

Kweli napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa nasherekea pamoja na familia yangu, marafiki na hata jirani. Siku yangu ya kuzaliwa ambayo naikumbuka sana ni ilikuwa ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne ambayo nilifurahia sana. Napenda keki, keki yenye ikona chokoleti na yenye vanila. Alafu zawadi sana sana napenda vitu za urembo.

Kusema ukweli napenda musiki wa jadi, musiki wa jadi, kuna mafunzo, alafu kuna utaratibu fulani, ambao inapendeza sana, so napenda sana sana musiki wa jadi kwa sababu ya mafunzo yake, iko na mafunzo mazururi.

Mara nyingii, napenda kuwa na uwezo wa kusaidia, sana sana kuwasaidia wale watu ambao wajiwezi, kusaidia wale watu masking, kusaidia watoto ambao hawa wezi kuenda shule kwa sababu ya wamekosa karo yaa shulee, so napenda sana kuwa na uwezo.

Njia yangu kuu ya kupumzika ni ile nikitoka mahali ambapo maybe nimechoka zaidi mara nyingi kwanza naanza kuoga. Nikishaoga, kusikia niko freshi, basi nalala nikilala ndio nasikia kabisa nimepumzika vizuri sana. So kulala ni njia kuu.

Mara nyingi kinywaji changu cha baridi, ninachopenda ni Fanta, soda ya Fanta. Ninapo hisi kukunywa kitu baridi basi na naenda kutafuta mahali na wezapata Fanta baridi. Na nikikunywa Fanta baridi nasikia vizuri sana kwa sababu naipenda kuikunywa.

Mazingira ya kazi, kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi iwe mzuri ni utulivu pale ambapo unafanya kazi yako bila kuwa na tashwishi yoyote ile. Kuwa na uhusiano mzuri na wale ambao unafanya kazi na wao. Hiyo ndio inafanya mazingira yakuwe mazuri.

Lugha ambazo napenda kujifunza ni ama ningependa kujifunza ni pamoja na kifaransa napenda sana kujifunza kifaransa napenda pia kichina na kijerumani nikipata nafasi naeza penda sana kujifunza izo lugha.

Kwa mara nyingi nimewahi kufanya yoga, nafanya yoga ili kufanya mwili yangu, upumzike, ikiwa niko na maumivu fulani, ama nimechoka, napenda sana kufanya yoga kwa sababu inanituliza mwili.

Kwa kweli napenda kujifunza historia, ili nipate kujua mambo mingi, mapya, kuhusu historia, mambo ya zamani, mambo ambayo inaendelea kwa sasa hivi, na amini kujifunza historia ni jambo la muhimu sana.

Kwa kweli huwa navaa saa, kwa mara nyingi navaa ikiwa naenda shuleni, navaa saa pia ikiwa naenda kazini, navaa saa pia ikiwa nafanya kazi zangu, ambazo nafaa kutumia saa ili kutumia saa vizuri.

Mara nyingi mfereji ya trifia ambayo naipenda sana ni citizen tv kwa sababu ya habari zao wao wanaleta habari sa ukweli ambazo zinaminika pia e katika citizen tv pia wako na vipindi mbali mbali ambazo sinafuraisha na zinapendeza sana.

Chumba changu cha kulala, si kubwa wala si ndogo, saidi kwa hapo katikati, rangi yangu ni kijifu, mbapo napenda sana, kitanda changu ni kitanda ambacho ni kubwa, napenda kitanda kubwa kwa sababu nalala, nikiwa nimetulia, so nakipenda kitanda kubwa, upande wa dirisha pia napenda kuangalia nature, vito ambazo zinare miti, ivo.

Sana sana huwa sisomi komenti, nikiona komenti ambayo inaleta tashwishi kidogo, basi na wasa kubloki mtu ambayo anatumia mambo ambayo inanihuthi. So nda sana sana, naepukana na maybe nablok mtu mwenye ambayo anatumia lugha chafu.

Kwa kweli napenda kufanya kazi kwa bidii ambayo inaaminika, napenda pia kushirikiana na wenzangu, kufanya kazi kwa pamoja, ili kazi iende vizuri, mara nyingi pia kwa na amani, kwa kufanya kazi na uaminifu pia, ndo huwa napenda zaidi.

Msimu wangu wa mwaka mbao naipenda sana ni msimu wa joto, ambapo napenda sana kukiwa na joto, unaweza tembea na marafiki, kutakuwa na masherehe ya kwenda kutembea nchi mbalimbali, so napenda msimu wa joto zaidi wa mwaka.

Napenda kufa kufibuli, lakini si mara nyingi. Mara chate tu, ambazo nazipenda kufa. Kwa sababu ukivaa ni, ukweli konfi, kosawa. Aina mambo mingi. Lakini si kila siku, si kila siku nafaa kufibuli.

Kwa kweli natumia mitandao ya kijamii. Natumia sana. Natumia mitandao ya kijami. Kwa shughuli zangu za kawaida kujua habari, pia ambayo imeendelea kuongea na marafiki zangu. Kujifunza mambo mengi ambayo ningependa kujifunza. Mara nyingi natumia mitandao ya kijamii. Napenda sana kutumia mitandao.

Sana sana nikitumia mitandao ya kijamii ile wakati ambayo maybe nimeona kavideo mzuri alafu ningependa kusoma zile komenti ambayo watu wanakomenti. Mara nyingi najipata nimecheka zaidi kwa ile komenti ambayo watu watu tofauti tofauti wanakomenti kwa feed of life.